Mazoezi yangu ya asubui ni nayoyafanya. Huwa ni kuji stretch, stretch. Iyo ni meamuka nafanya straight up, maybe sit up, squats. Nyumbani tu huwa siendi jimu huwa na yafanya nyumbani. Kwa wiki, naezafanya mara sita kila asubui. Ya, wakati wenye nasikia ni meboeka huwa nafanya mazoezi. Hili kuchangamu ya mwili na bada ya kufanya mazoezi huwa nasikiani mwili uko relax hata ni kama front wire down imekuwa improved.

Kwenye mapumziko yangu ya mchana mimi huwa napenda niende nile chakula changu cha mchana. Nikisha maliza, naweza tumia hio free time kupita social media niangalie mambo yenye yamejiri. Ama pia naweza jipumzisha hapo kwenye dawati langu. Kutuliza tu kichwa nipumzike ama nisome hata kitabu inategemeana na siku yenyewe vyenye mambo ya kazi yameenda.

Mimi huwa spendi chakula cha haraka sana maana. Huwa muda mwingi naona vikikiwa na madhara mingi. Ha! Mimi huwa sipendi chakula cha haraka sana maana. Kwa hivyo huwa sipendi vyakula vya haraka. Huwa na 'prefer' chakula tu cha kawaida uji. Uchukue muda wako. Ujipikie chakula. Ndio hata ukila tu washiba vizuri. Na unapata kina madhara mingi kwenye mwili kwa hio mi sipeni 'fast food'.

Chakula ninacho kipenda mimi huwa ni sima na nyama ikiwa akampand hapo kando na mboga. Yaani hicho ni chakula ambacho nakipenda sana. Ata ni kila kila siku huwa hakinikinai. Huwa chani furahisha sana. Na mara kwanza kula hicho chakula na kikanipendeza kilipikwa na mamangu mzazi. Nyumbani kwetu alikua amekipika vizuri kwa nikatokea kupenda ito chakula. Mara ya mwisho kukila ata jana nilikilachajio huwa napenda sana hicho chakula.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini ni kuwa karibu na mkubwa. Napata ata nikiwa na shida yoyote, nikienda waeleza, wananisikiza bila kunifoka foka. Na pia kupandishwa cheo maana penye nilianzia, nillianza kazi kama intern lakini mwenyezi mungu alisaidia nikapata kuchukuliwa kama permanent yaani mfanyikazi permanent. Kwa hiyo ni part ya mafanikio so far yenye nimeweza kuyapata kazini kukuwa confirmed. Kutoka internship na kuwa permanent and pensionate.

Kwenye eneo ambalo mimi naishi, huwa unaweka taka yako pamoja? Kwenye dustbin yako alafu ikifika sehem. Siku fulani, wakusanyajitaka, wanakuja, wanachukua hiyo takataka yako, wanaenda nayo kuitupa kwenye eneo sahihi, so sisi huwa unatunza taka yako hapo nje kwenye dustbin yako hapo inakuja chukuliwa kwa siku fulani.